Mimi ujuzi ambayo ningependa kujifunza ni ujuzi wa kushona manguo ninaweza taka kujua ya ujuzi wa kushona manguo kwa kuwa mimi napenda manguo na ningependa jinsi ningevyojifunza ni kwa kwenda shule na wakati mzuri wa kuanza ni after.

Mimi chakula nachopenda sana ni wali. Yani wali huweza kula na kitu chochote, weza kula na viazi, nyama ya mbuzi, ya ng'ombe, nyama ya kuku, weza kula na maharagwe. Yeni napenda wali kabisa alafu ni rahisi kupika.

Ndiyo mimi napenda picha sana yaani kwa siku siwezi kosa kupiga picha tena picha ni mzuri waweza kuwa unajikumbusha kitambo ulikuwa hivi ulifanya hivi picha ni njema pia ya kupiga na familia mimi napenda picha sana sana sana.

Ndiyo, ninapenda hesabu. Hata nikiwa shuleni. Hesabu ndo ilikuanga kile ambacho nilikuwa napenda kufanya. Hata nilikuwa napita hesabu sana. Tena hesabu pia inasaidia kwa kazi ukihesabu vile kazi yako inaendelea. Unachukua stock unako hesabu. Napenda hesabu sana.

Nikiwa na mgogoru na mtu. Huwa naona tukae tuonge kama watu wakubwa. Tuongee tu vizuri tuweze kuta, kusuluisha tatizo hilo. Kwa kuwa si vizuri kuwa na mgogoro na mtu sipo wa sitakuwa na amani. Huwa nataka tumalize na tuongee vizuri. Tuache kubishana.

Kwa kulinda mazingira, huwa nahakikisha situpi takataka kila pahali. Natunza miti nanyunyuzia maji. Na pia kupanda miti ili kuongeza hewa safi. Najua miti ni uhai na miti yaleta mvua.

Huwa napanga muda wangu vizuri kutumia ratiba na pia naweka mipaka wazi kubeba kazi kuenda nyumbani kila wakati kazi kupumzika mara kwa mara na pia kutenga muda wa familia na marafiki na pia kutambua yaliyo muhimu zaidi katika kazi na maishani.

Timu ambayo huwa nafuatilia nini timu mbili, Arsenal na pia Liverpool. Arsenali huwa ninaipenda kwa kuwa. Wanacheza vizuri na hao ndio wameweza kushinda sahi na wako. Number one.

Nafanya marafiki wapya kwa kujuana na watu unawasalimia unwajulia hali. Mnaongea mnajuana halafu mnaanza kuwa marafiki mkikuwa marafiki mnazoeana hadi mnaanza kufanya jambo pamoja kama kupiga picha kuenda kucheza mchezo kama mpira kuenda kuogelea pamoja na pia mwaeza enda kutembea na yeye pahali kwa hivyo.

Shuleni nakumbuka mwalimu wengi ilhali kuna mmoja ambaye na kumkumbuka vizuri alikuwa anaituwa Bi Chui alikuwa mwalimu wetu wa kiswahili alikuwa anafunza vizuri kwanza hizi vitabu ndogo ambazo tulikuwa tunasoma na pia fasihi alifanya tukaielewa vizuri sana.

Kitu ambacho nakula kila mara mingi asubuhi ni mandazi na chai au mkate huwa na kunywa kula mandazi ama mkate sana sana kwa ninapenda mandazi halafu ni rahisi kula haraka na kumaliza kuliko kula chakula.

Hali ya hewa ya leo ni jua juani. Kali sana, kuna joto sana. Hata natamani niende niogele nimevaa shati nyepesi na kinyasa kwa sababu ya joto hii. Na naipenda sana, napenda sana kukiwa na joto kuliko kukiwa na baridi.

Mwezi wa mwaka ambao napendwa sana ni disemba. Kwa sababu disemba watu wanaweza kusheherekea kuzaliwa kwa Yesu watu huwa wanapatana na familia zao wanaweza kuonana kama hawajaonana kutoka kitambo na pia watu kwenye kazini mwao huwa wanapewa rikizo mrefu ili waweze kufurahia na familia zao nyumbani.

Aina ya keki ninayopenda ni keki, yenye ni kubwa. Ika krimu na pia fleva ile napenda ni vanila inakuanga tamu sana kisha ina sukari mingi ndio ni tamu kabisa haa aa aa.

Jinsi ninavyosherehekea siku yangu ya kuzaliwa huwa na nunua keki naenda nafurahia na marafiki zangu na kuwa familia yangu iko mbali na mimi siku ya birthday yangu sasa huwa na nunua keki vinywaji tunasherekea hivyo na marafiki zangu tunafurahi ndiyo na wananipa pia mazawadi nafurahia.

Ndiyo napenda kuchuzana na watoto sana ya inakuanga raha kucheza na watoto alafu watoto hawajui mambo mengi ukicheza nao piwa wewe wafurahi. Kucheza na watoto ni kama kupunguza stress ambazo unazo.